Ninaposhirikiana na timu mimi hufanya mambo haya mawasiliano wazi nashirikiana taarifa kwa uwazi nasikiliza mawazo ya wengine na kuuliza maswali inapohitajika ili kila mtu awe kwenye mwelekeo mmoja kuheshimu majukumu natambua nguvu na majukumu ya kila mshirika wa timu na kufanya kazi kwa kushirikiana bila kuingiliana au kudharau mchaguo wa wengine kushirikiana kutatua matatizo, inachangia mawazo, kupokea mrejesho kwa bekibano feedback na kusaidia kutafuta suluhisho bora kwa pamoja. Wajibikaji na hakikisha na kamilisha majukumu yangu kwa wakati na kwa ubora ili nisiwe kikwazo kwa wengine msaada na kubadilishana maarifa niko tayari kusaidia wenzangu na kushiriki maarifa ili timu ifanikiwe kwa ujumla kwa ufupi nalenga kujenga ushirikiano uwaminifu na matokeo mazuri ya pamoja.

Ndiyo, napoketi kwenye kiti chako dirisha mbeli yako linaangazia uwanja wa ndege kwenye ndege zinatulia na ndege nyingine zikipanda taratibu angani. Mashua za ndege zinapita kwenye mstari wa uwanja sauti za injini zinatokana polepole.

Mimi binafsi siwezi kutembea msituni lakini kwa watu wengi kutembea msituni hupendelea hupendwa kwa sababu kutoa utulivu wa akili na kupunguza msongo wa mawazo kukuza afya ya mwili kupitia kutembea kufanya watu kujisikia karibu na mazingira ya asili kutoa nafasi ya kutafakari na kupumzika msitu pia una sauti za kuutia kama ndege upepo majani zinazotuliza.

Kama mi binafsi sina hisia siwezi penda lugha, lakini nikizingatia faida na kujifunza lugha zingine za kuvutia kingereza kwa sababu ni lugha ya kimataifa na inasaidia kwenye kazi, sayansi na utamaduni. Kihispania inazungumziwa na mamilioni duniani na nirahisi kujifunza kwa kuzungumza kiswahili, kichina, mandrili ni changamoto lakini inafungua fursa nyingi za biashara na utamaduni Kijapani au kikorea, kwa wale wanaopenda teknolojia na tamaduni za Asia. Kifaransa yana utamaduni, tajiri na inasaidia kusafiri katika nchi nyingi kwa kweli lugha bora kujifunza inategemea malengo yako, safari, kazi na burudani.